Ni napenda sana chakula kitamu, ladha tamu hunipa furaha na hunifanya nijisikie vizuri hata siku inapokuwa ndefu na yenye changamoto. Napenda vitu kama keki, biskuiti, chokoleti na matunda matamu kama maembe na ndizi zilizoiva vizuri. Wakati mwingine nikihisi kuchoka au kuwa na mawazo mengi, kula chakula kitamu hunisaidia kupumzika na kurudisha tabasamu langu Hata hivyo, najitahidi kula kwa kiasi kwa sababu najua afya ni muhimu. Sipendi kula vitu vitamu kila wakati, mbali nachagua muda maalumu kama wikendi ya sherehe. Kwa ujumla, chakula kitamu ni sehemu ndogo lakini ya kufurahisha katika maisha ya ngu, na hunifanya nijisikie mwenye furaha na amani moyoni.